Je umewai nunua tikiti za tukio ndiyo hapo awali nikiwa mdogo kiasi i think nilinua tikiti za tukio but singeweza ama sikutokea so yeah nimewahi kununua tiketi but tukio nalo sikutokea.